Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa teknolojia, hasa programu na matumizi ya akili bandia kwa kazi na maisha ya kila siku. Ujuzi huu unaweza kusaidia kuboresha uzalishaji, kutatuwa matatizo kwa haraka na kufungua fursa mpya za ajira au biashara. Pia ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaransa au kichina, ili kupanua mawasiliano na kuwelewa tamaduni tofauti. Zaidi ya hayo, kujifunza ujuzi wa kifedha kama uwekezaji na usimamizi wa pesa ni muhimu ili kujenga mustakabali mzuri. Kujifunza vitu vipya, hunipa motisha, kupanua mtazamo wangu na kunisaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni bulu. Rangi hii hunikumbusha anga na bahari. Vitu vinavyo leta hisia za utulivu na huru. Nina vitu kadha vya rangi ya bulu kama nguo, daftari na jadala la simu. Kwa sababu hunipa hali ya utulivu na kujiamini. Napoiona bulu nahisi amani na umakini hasa ninapo kuwa na kazi nyingi. Naiona rangi hii mara nyingi zaidi angani wakati wa mchana kwenye mavazi na pia katika alama za baharini na mitandao ya kidigitali. Kwangu blu ni rangi inayopumzisha akili na kuleta matumaini.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia hunivutia kwa sababu huleta urahisi, ubunifu, na njia bora za kufanya mambo. Napenda kujaribu programu mpya, vifaa vya kisasa, au zana za kidigitali zinazoweza kuboresha kazi na maisha ya kila siku. Kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kujifunza haraka, kubaki nimeboreshwa na wakati, na kufungua mawazo mapya ya kutatua matatizo. Pia hunipa msisimko kuona jinsi teknolojia inavyobadilisha dunia na kuleta fursa mpya kwa watu wengi.

Nikitazama nje kupitia dirisha langu, mara mingi naona miti ya kijani, majengo machache na barabara yenye shuguli za kawaida. Asubuhi napenda zaidi kutazama nje kwa sababu muanga, wa jua huwa laini na hewa huonekana safi. Hali inayo niacha nikiwa na utulivu. Wakati wa jioni, manthari hubadilika na kuwa na rangi za machueo. Jambo linalovutia sana. Kulingana na msimu wakati wa mvua miti huwa na kijani kibichi zaidi na barabara huwa na maji. Huku wakati wa kiangazi vumbi na jua kali hutawala. Nikiangalia nje ya dirisha nahisi amani na kutulia na mara nyingine hunipa nafasi ya kufikiria na kupumzisha akili.

Ninapokutana na tatizo kazini, naanza kwa kukielewa vizuri kwanza. Nachukua muda kuchambua chanzo cha tatizo baada ya kushugulikia dalili zake. Kisha nakusanya taarifa au maoni kutoka kwa wenzangu kwa sababu mara nyingi ushirikiano huleta suluhisho bora. Baada ya hapo, natengeneza chaguo kadhaa za suluhisho nikipima faida na hasara za kila moja kabla ya kuamua. Ninapotekeleza suluhisho, hufuatilia matokeo ili kuona kama tatizo limetatuliwa kikamilifu. Njia hii hunichajia kufanya maamuzi ya busara, kupunguza makosa na kujifunza kwa matatizo ya baadaye.

Ndiyo nimewahi kufanya yoga mara chache. Yoga hunisaidia kutuliza akili, kuongeza unyumbufu wa mwili, kupunguza msongo wa mawazo. Napenda zaidi kufanya yoga asubuhi au jioni kwa sababu hunisaidia kuanza au kumaliza siku nikiwa mtulivu. Mazoezi ya kupumua kwenye yoga hunifanya nijisikie nikiwa na udhibiti wa mawazo na hisia. Ingawa sifanyi mara kwa mara, ninaona yoga ni njia nzuri ya kujijali kiafya na kiakili. Na ningependa kuifanya zaidi siku zijazo.

Kwa kawaida, kuweka subira kwenye, mstari hunipa hisia mchanganyiko. Wakati mwngine nahisi kuchoka, hasaa mstari unapokuwa mrefu au unaenda polepole. Hata hivyo, najitahidi kubaki mtulivu kwa kukumbuka kuwa kila mtu anasubiri kwa haki yake. Mara nyingine natumia muda huo kufikiria, kuangalia mazingira au kutumia simu kidogo. Nikiiona mistari unasonga kwa mpangilio mzuri nahisi faraja na kuheshimu mfumu uliopo. Kwa ujumla kusubiri kwenye mstari hunifundisha, subira na nidhamu. Ingawa si jambo linalopendwa sana na watu wengi.

Ndiyo na wafahamu majirani zangu. Napenda kuwa na uhusiano mzuri nao kwa sababu husaidia kujenga mshikamano na amani katika eneo. Mara nyingi tunapendana kwa kushirikiana katika shughuli ndogo kama kusaidiana wakati wa sherehe, kubadilishana habari au kusaidiana katika dharura ndogo. Pia napenda kuzungumza nao mara kwa mara kwa furaha ndogo jambo linaloongeza urafiki na kumfanya mutu ajisikie nyumbani. Kuwa na uhusiano mzuri na majirani huu nisaidia kujenga jamii yenye, mshikamano, heshima na msaada wa kila mmoja.

Shughuli zangu za wikendi huanza kwa kupumzika kidogo baada ya kazi za wiki. Jumamosi mara nyingi napenda kutembea au kufanya mazoezi. Kisha kupumzika kwa kunywa kahawa au kusoma kitabu. Jumapili huwa ni siku ya kutembea na familia au marafiki. Kutazama filamu na kupanga chakula cha pamoja. Kila wikendi kuna mambo ya kawaida ninayofanya kama kupanga nyumba, kupanga ratiba ya wiki ijayo na kufuatilia burudani au habari. Napenda kushirikia na familia na marafiki kwa subabu huongeza furaha na mshikamano zaidi ya hayo yote, wikendi ni wakati wa kupumzika na kujijaza nguvu ingawa mara nyingine hufanya shughuli nyingi ili siku ya kazi ijayo iwe rahisi.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni muhimu zaidi, na mimi hufanya kwa njia kadhaa. Kwanza, nachagua nyula ngumu na za kipekee kwa kaunti zangu zote na kutozitumia nyula zile zile sehemu tofauti. Pia, nazima au kupuuza, maandishi au barua pepe yasio ya kawaida. Asaa kutoka kwa watu usiojua, ili kuepuka udanganyifu au virusi. Napenda pia kusahihisha programu na mfumo wa simu au kompyuta kila wakati ilikuwa na kinga thidi ya mashambulizi ya mtandao. Zaidi ya hayo, napuuza kushiriki taarifa binafsi kama anwani, namba za simu au nyaraka muhimu kwenye mtandao ya kijamii.

Napenda kusherekea mwaka mpya kwa sherehe ndogo na familia na marafiki wa karibu. Mara nyingi tunapanga chakula kizuri, kuimba, kucheza michezo midogo na furaha ya kuingia mwaka mpya. Wakati mwingine, hupenda pia kutazama fataki au mandhari ya usiku ikiwa ni sehemu ya sherehe za jamii. Zaidi ya hapo, napenda kutumia muda huu kutafakari mwaka uliyopita, shukuru mafanikio na kuweka malengo mapya kwa mwaka ujao. Sherehe mwaka mpya hunifanya nijisikie furaha, shukrani na motisha ya kuanza mwaka mpya kwa nguvu na matumaini.

Ndiyo napenda sana kupika. Kupika hunipa nafasi ya kujaribu kuunda chakula kipya kujaribu mapishi tofauti na kujieleza kwa ubunifu. Napenda pia kupika kwa familia na marafiki. Kwa sababu huniletea furaha kuona watu wakifurahia chakula nilicho tengeneza. Mara nyingi hupenda kupika vyakula vya hraka na matunda lakini pia napenda kujaribu mapishi mapya mara kwa mara. Kupika hunifanya nijisikie kupumzika na kufurahia wakati wangu binafsi na pia kunisaidia kujifunza ujuzi mpya unaoweza kutumika maisha ya kila siku.

Napendelea viatu vya kiraisi na vya staree kama sneakers au viatu vya michezo. Napenda viatu hivi kwa sababu ni raisi kuvaa, vinafaa kwa shuguli mbali mbali na hutoa faraja kwa miguu. Zaidi ya hayo, vinaonekana vizuri na vina rangi, vinavo faa na mavazi mengi. Mara nyingine upenda viatu vya kiformal kama wakati wa hafla au sheree. Lakini kwa kila siku, viatu vya kiraisi ndicho chaguo langu. Kuvaa viatu hivi hunifanya nijiskia huru, mtulivu na tayari kwa shuguli za kila siku.

Ndiyo nimewai kusafiri kwa ndege. Kusafiri kwa ndege hunipa hisia mchanganyiko wa msisimuko na furaha. Asa wakati wa kuangalia manthari kutoka juu ya anga. Napenda kuona miji, milima na mabwawa ya maji yanapojitokeza chini ya ndege. Jambo linalofanya safari kuwa ya kipeke. Ingawa mara nyingine ndege huchelewa au kunisumbua na kelele kidogo. Ninafurahia haraka kasi ya ndege na uwezo wake kunifikisha haraka sehemu mbali. Safari kwa ndege hunifundisha pia kujipanga vizuri, kuhifadhi nyaraka muhimu na kuwa mtulivu wakati wa kusafiri.

Majira ninayo penda zaidi ni vuli. Napenda vuli kwa sababu hali ya hewa huwa baridi kidogo na mvua hupunguza joto kali. Jambo linalofanya mazingira kuwa tulivu na yenye afya. Nakumbuka pia jinsi mvua inavyofanya ardhi kuwa kijani na miti kushona uzuri. Jambo linalofanya nijisikie furaha na amani. Katika majira haya, napenda kufanya shughuli kama kutembea chini ya kivuli, kusoma au kusikiliza muziki huku nikifurahia sauti ya mvua. Hali ya hewa wakati wavuli, unifanya nijisikie mtulivu, furaha na nguvu za kufikiria kutulivu. Jambo linalo ongeza raha ya siku zangu.

Aina ya keki ninayo ipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Napenda keki hii kwa sababu inaladha tamu na arufu nzuri. Na kila kipande kinanipa furaha kidogo. Mara nyingine hupenda pia keki ya vanila au matunda. Hasa pale ninapo kuwa na hamu ya kitu kidogo kisicho kizito. Keki hunikumbusha pia sheree na kumbukumbu nzuri. Kama siku ya kuzaliwa au sheree za familia. Kila ni napo kula keki nikiwa na chai au kahawa nahisi furaha, utulivu na shukurani kwa wakati mzuri wa kufuraia chakula chenye ladha.

Ndiyo napenda sana hadithi za ajabu. Hadithi hizi hunivutia kwa sababu zinanipa msisimuko, kuburudisha na kuniacha nikitafakari mambo ya kufikiria mbali na maisha ya kila siku. Napenda hadithi zenye viumbe vya ajabu, uchawi au matukio tofauti na kugundua mafunzo ya maisha kwa njia ya burudani. Kila ninapo soma au kusikia hadithi za ajabu, nahisi msisimuko furaha na shauku ya kufuata tukio hadi mwisho. Zaidi ya hayo hali hizi huchangia kuongeza ubunifu na fikra za kipekee.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na ushirikiano wa timu. Kupitia mafunzo haya nilijifunza jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi, kusikiliza wengine na kutoa maoni kwa njia ya kujenga. Pia nilipata ujuzi wa usimamizi wa muda na kupanga vipaumbele. Jambo lililonisaidia kuongeza ufanisi kazini. Mafunzo ya kiteknolojia na zana za kidijitali pia yamekuwa muhimu sana kwa sababu yamenifanya nifanye kazi kwa haraka na kwa usahihi zaidi. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenisaidia kujiamini kazini, kufanya maamuzi bora na kushirikiana vizuri na wengine, hivyo kuchangia mafanikio yangu ya kitaaluma.

Wakati wa siku za mvua, napenda kufanya shughuli, ambazo zinanifanya nijisikie mtulivu na nikiwa ndani salama. Mara nyingi husoma kitabu, kusikiliza muziki na kutazama filamu. Huku nikinywa chai moto. Kwa ujumla, napenda mvua kwa sababu huleta baridi na utulivu. Ingawa wakati mwingine, hubadilisha mipango ya kutoka nje. Nakumbuka siku moja mvua niliyofurahia sana nilipokuwa nyumbani na familia, tukizungumza na kucheka huku mvua ikinyesha kwa nguvu nje. Mvua hunifanya nibadilishe ratiba na kuchagua shughuli za ndani, lakini sauti yake hunipa amani na nafasi ya kutafakari.

Nasaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana mara nyingi ushiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira au kuchangia michango pale napo itajika. Pia upenda kutoa msaada wa ushauri au maarifa kwa watu wanao itaji hasa vijana au marafiki kazini. Wakati mwingine usaidia kwa kusaidiana na majirani kama wakati wa dharura au shuguli za pamoja. Kwa kufanya hivyo nahisi nachangia kujenga mshikamano upendo na maendeleo katika jamii yangu.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo hii ni ya kufurahisha na pia kusaidia kuimarisha fikra, subira na ushirikiano. Napenda zaidi michezo kama drafti, chess au monopoly. Kwa sababu hunipa changamoto ya kufikiria na kupanga mikakati. Michezo ya ubao na marafiki au familia huniletea furaha na ukaribu. Na pia hutengeneza kumbukumbu nzuri. Zaidi ya yote nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo bila kutumia teknolojia nyingi.

Wakati ninapoisi wasi wasi najaribu kwanza kutulia na kupumuwa kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia nachukua muda kujipumzisha kama kusikiliza muziki laini kutembea kidogo au kuandika mawazo yangu ili kuyaweka sawa. Mara nyingine nawasiliana na marafiki au mwanafamilia ili kuzungumza na kupata faraja. Jkiwezekana, hujitaiji kutenganisha kile kinachoweza kuthibiti na kila kisicho. Jambo linalonisaidia kupunguza hofu. Njia hizi hunisaidia kurudisha utulivu na kuendelea na shuguli zangu kwa amani zaidi.

Ninaposhughulikia wateja, naanza kwa kuwasikiliza kwa makini na heshima ili kuelewa mahitaji au changamoto zao. Nahakikisha ninazungumza kwa lugha ya kirafiki na wazi, nikiepuka maeneo magumu yasiyoeleweka. Ikiwa kuna tatizo nahitaji kutulia, kuonyesha huruma na kutafuta suluhisho la haraka na la haki. Pia naufuata ahadi ninazozitoa na kuwajulisha wateja maendeleo ya huduma yao. Njia hii hunisaidia kujenga uwaminifu, kuridhika kwa wateja na mahusiano ya muda mrefu.

Kwa ujumla, napendelea chakula kisicho na mafuta mingi. Napenda vyakula vilivyopikwa kwa njia za afya kama kuchemsha, kuchoma au kupika kwa mvuke kwa sababu hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu baada ya kula. Hata hivyo, mara chache hufurahia chakula chenye mafuta kidogo kama sehemu ya kujifurahisha, hasa kwenye sherehe au wikendi. Kwangu, muhimu ni kula kwa uiano ili kufurahia, ladha mzuri, huku nikidumuisha afya bora.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri hunipa furaha na hunifanya nijisikie vizuri. Napenda vyakula vilivyo pikwa vizuri na vyenye viungo vinavyo pendeza. Kama pilau, wali, wali wanazi, au viazi vilivyo kaangwa vizuri. Pia napenda vitafunwa vitamu kama matunda, ya liyo iva, keki au chai yenye sukari kiasi. Hata hivyo, naamini ni muhimu kula kwa kiasi na kuchanganya chakula kitamu na chakula chenye afya ili mwili ubaki na nguvu. Kwangu, chakula kitamu si ladha tu, bali pia ni njia ya kufurahia muda na familia au marafiki.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni huu, jiamini na usiogope kujaribu, maisha hayana njia moja tu ya mafanikio, na makosa ni sehemu ya kujifunza, ni bora ujaribu na ushindwe kuliko kukaa bila kufanya chochote kwa sababu ya hofu, pia ni muhimu kujisikia kuwajibika kwa maamuzi yako, lakini usijilaumu kupita kiasi, jifunze na uendelee mbele. Usisahau kuthamini muda wako, kuzungukwa na watu wanaokutia moyo na kujali afya yako ya akili na mwili. Hatua ndogo ndogo za kila siku zinaweza kukupeleka mbali sana.

Ndiyo ni shawai kufuga mnyama, nilikuwa na mbwa ambaye alikuwa rafiki mzuri sana wa familia. Alitufundisha umuhimu wa kuwajibika kwa sababu, tulihitaji kumlisha, kumtunza na kuhakikisha yuko salama kila siku. Kufuga mnyama kuna nifundisha pia kuhusu upendo na subira. Kwa sababu, mnyama anategemea sana mmiliki wake, zaidi ya hayo, mnyama huleta furaha na hupunguza msongo wa mawazo. Ingawa kufuga mnyama kuna changamoto zake, kama gharama na muda wa kumtunza, uzoefu wake ni wazamani na huwacha kumbukumbu nzuri sana.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni ku uelewa, hisia na mawazo ya wengine kwa undani. Hii ingeniwezesha kusaidia watu kwa njia bora zaidi, kuzungumza kwa ufasaha na kwa huruma na kujenga mahusiano mazuri zaidi. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka na kukumbuka kila kitu ni nacho kisoma au kushuhudia. Kwani ingekuwa rahisi kupata ufahamu wakina kwenye kila kitu na kutumia maarifa hayo kwa manufaa ma kubwa. Kwa kifupi, uwezo huu ungechangia kuwa mtu bora zaidi. Mwenye msaada na makini kwa wengine na kufanikisha malengo yake kwa urahisi.

Napenda kutembea mahali penye urembo asili kama bustani au kando ya mto. Kwani hufanya nikirusu akili yangu kupumzika na kuona mazingira kwa undani. Wakati mwingine napenda pia kutembea pwani, hasa asubuhi nikifurahia sauti ya mawimbi na harufu ya bahari. Kutembea mitaa ya jiji pia ni furaha, sababu ninaweza kuona maisha ya kila siku ya watu na kupata mtazamo mpya wa maisha. Kutembea kunanipa furaha, husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie chenye, nguvu na hai. Kwa hivyo, mahali popote ambapo ninaweza kuona na kuhisi mazingira ni mahali pazuri kwangu.

Njia ninayotumia kupumzika ni kutenga muda wa kuwa kimya na kujitunza. Mada nyingi napenda kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina, hasa jioni baada ya siku ndefu. Njia hii nilijifunza wakati nilipokuwa nikihisi msongo wa mawazo na nilihitaji njia rahisi ya kutuliza akili. Kawaida nachukua kama dakika kumi hadi ishirini, kulingana na muda niliopo nao. Wakati mwingine pia nasikiliza muziki wa utulivu au natembea pole pole nje. Baada ya kupumzika nahisi utulivu, mwili unakuwa mwepesi na mawazo yanakuwa wazi zaidi. Jambo linalonisaidia kuendelea na shughuli zangu kwa nguvu mpya.

Mafanikio ya binafsi ninayo thamini kazini ni kuona mchango wangu ukileta matokeo chanya. Ninapofanikiwa kumaliza kazi kwa ubora na kwa wakati nahisi kuridhika sana. Pia natamani kujifunza ujuzi mpya na kuboresha uwezo wangu. Kwa sababu hunifanya nikue kitaaluma. Mafanikio mengi muhimu kwangu ni kujenga mahusiano mazuri na wenzangu. Kwani, kazi inakua rahisi na kuyafanya kufuraisha zaidi. Zaidi ya yote, ninatamani pale, ninapopata imani na heshima kutoka kwa viongozi au wateja. Maana huonyesha kuwa juhudi zangu zinatambuliwa na zinathaminiwa.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huokoa muda. Naweza kuangalia bidhaa mbalimbali bila kutoka nyumbani na kulinganisha bei kwa urahisi. Pia, kununua mtandaoni hunipa fursa ya kupata vitu ambavyo havipatikani kirahisi karibu nami. Napenda pia kusoma maoni ya wateja wengi kabla ya kununua kwa sababu hunisaidia kufanya uamuzi mzuri. Hata hivyo, huwa makini kuchagua wauzaji wanao aminika na kuhakikisha bidhaa ni bora. Kwa ujumla, kununua mtandaoni ni njia nzuri na ya kisasa ya kupata vitu ninavyohitaji.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kuona maendeleo katika maisha hata kama ni madogo. Ninapo fanikisha lengo nililo jipangia au kujifunza jambo jipya na jisikia kuridhika na furaha. Pia kutumia muda na watu ni nao wajali, familia au marafiki, unipa amani kubwa ya moyo. Vitu rahisi kama kucheka, kuzungumza au kushiriki chakula, unifanya nijisikia nipo mahali sahihi. Zaidi ya hayo, kusaidia mtu mwingine na kuona tabasamu lake, uniongezia furaha. Kwa kifupi, furaha yangu hutokana maendeleo, mahusiano mazuri na kufanya jambo lenye maana.

Ninapendelea hali ya hewa ya wastani, ilio kati ya baridi na joto, lakini kama nichague moja, ningechagua baridi kidogo. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu. Na ni rahisi kufanya kazi au kufikiria, bila kuchoka haraka. Pia ni rahisi kuvaa nguo, za kujisitiri wakati ya baridi kuliko kukabiliana na joto kali. Joto nalo lina faida zake kama kufaa kwa mapumziko, na shughuli za nje. Lakini ikizidi linaweza kuchosha. Kwa hiyo, baridi ya wastani, hunipa faraja zaidi.

Kitendo cha wema ambacho nimewaifanya ni kusaidia mtu aliekuwa katika hali ngumu bila kutarajia malipo. Wakati mmoja nilimsaidia jirani aliekuw mgonjw kwa kumletea chakula na kumsaidia kazi ndogo ndogo nyumbani. Kitendo hicho hakikuhitaji pesa nyingi bali muda na kujali. Niliona furah usoni mwake jambo lilonigusa sana. Tangu hapo nilitambua kuwa hata matendo madogo ya wema yanaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC. Upepo hunipa hisia ya uhuru na halisia. Hasa ukiwa nje au karibu na dirisha wazi. Pia hunifaya nijisikie mtulivu na nikiwa karibu zaidi na mazingira ya asili. Hata hivyo, AC ni muhimu sana hasa wakati wa joto, wa joto kali, au ukiwa ndani ya ofisi au chumba kisicho na hewa ya kutosha. Kwa kifupi, napenda upepo kwa sababu ni wa asili na unapendeza. Lakini AC ni msaada mzuri pale inapohitajika sana.

Ndiyo, nimeshawahi lima. Kulima huo kulinifundisha subira na bidii, sababu kilimo kinahitaji muda na uangalizi wa karibu. Nilipanda mazao kama mahindi na mboga za majani. Nikijifunza jinsi ya kuandaa shamba, kupanda na kumwagilia mimea, ilikuwa furaha kubwa kuona mimea ikikuwa hatua kwa hatua hadi kuvuna. Kulima hunifanya nijisikie karibu na ardhi na kuthamini zaidi chakula tunachokikula. Ingawa si kazi rahisi kilimo ni shughuli yenye thamani na manufaa makubwa.

Wakati mkuu wa mchezo wa besiboli ninaokumbuka ni mchezo wa fainali uliokuwa na ushindani mkubwa hadi dakika za mwisho. Timu mbili kubwa zilikuwa zikicheza. Kila mmo kila moja ilijitahidi kushinda kwa nguvu zote. Kitu cha ajabu kilitokea ni pale mchezaji mmoja ilipogonga mpira kwa homerun ya kushangaza katika raundi ya mwisho. Jambo ambalo lilibadilisha kabisa matokeo ya mchezo. Uwanja mzima ulilipuka kwa shangwe na mashabiki waliinuka kwa furaha na mshangao. Wakati huo nilihisi msisimko, furaha na mshikamano na mashabiki wengine.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua tahadhari raisi lakini muhimu. Kwanza napenda kuvaa nguo nyepesi zenye mikono mirefu na rangi nyepesi ili kupunguza joto mwilini. Pia hutumia kofia au mwavuli ili kulinda kichwa na uso. Nikitoka nje kwa muda mrefu natumia krimu za kuzuhia miyale ya jua nakunywa maji ya kutosha ili kuepuka upungufu wa maji mwilini zaidi ya hayo kujaribu kukaa kivulini inapowezekana. Njia hizi hunisaidia kubaki salama, mwenye afya na mwenye nguvu ata wakati wa jua kali.

Napendelea kusoma lakini pia nafuraia kuandika mara kwa mara. Kusoma kunanipa kuelewa mpya, mawazo mapya na kufungua fikra kuhusu dunia, watu na mambo mbali mbali. Napenda kuona hadithi vinavyo kuwa mbele ya macho yangu au kujifunza kitu kipya kupitia vitabu au makala. Hata hivyo, kuandika kunanisaidia kueka mawazo yangu wazi na kuonyesha ubunifu wangu hasaa pale ninapo andika hadithi, shairi au maelezo yangu binafsi. Kwa kifupi, kusoma hufungua milango na kuandika ufanya nishirikishe kile nilicho jifunza au kilicho ndani ya akili yangu.